Zoea nzuri nililojenga ni kuamka mapema kila siku. Muda wa asubuhi. Hunipa utulivu wa kupanga mawazo. Kusali au kutafakari kidogo. Na kuanza majukumu bila haraka. Umenisaidia kwa na nihamu kupunguza msongo na kuongeza ufanisi kazini. Pia hunipa muda wa kujitunza kama kunywa maji, kunyoosha mwili na kuanza siku nikiwa na nguvu na utulivu wa akili kwa siku nzima pia kabisa.

Ninapenda zaidi jukumu la kupanga na kukratibu kazi za timu. Kufanya ratibu kugawa majukumu na kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo hunipa kuridhika. Napenda kuona mradi ukisonga, hatua kwa hatua, hadi kukamilika kwa mafanikio. Pia hufurahia kusaidia wenzangu wanapo kwama na kusherekea mafanikio ya pamoja baada ya kazi. Kukamilika vizuri hisia hizi hunifanya nijitume zaidi na kuboresha uongozi wangu kila siku kazini.